Naam, napenda kulima, lakini si tu kwa sababu ya mazao bali kwa sababu ya kimya wake. Kulima ni ibada ya subira, unapanda bila uhakika, unangoja bila kulalamika na unavuna kwa shukrani. Kazi hunifundisha kusikiliza bila haraka, nahisi kama nimeandika sala ardhini. Ninapochimba, nahisi kama nafungua ukurasa mpya wa nafsi. Kulima ni zaidi ya kazi, ni njia ya kuishi kwa uhusiano na dunia.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni ukimya wa ndani. Ile hali ya kutulia kimawazo na kihisia hadi usikie sauti ya ndani inazungumza kwa upole. Si lazime iwe kanisani au msikitini, inaweza kuwa chini ya mti. Au hata wakati wa chai ya asubuhi ukiwa pekee yako. Hapo ndipo sala huwasi maneno. Balipumzi. Imani huwasi mafunisho tuu bali na mna kutazama dunia kwa huruma. Kwa subira na kwa heshma Muzika.

Enajenga uhusiano na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya uwepo wa kihisia heshima ya kila sauti na ritu wandogo za kila siku. Kwanza husikiliza kwa makini si u maneno yao bali mapigo ya hisia nyuma ya maneno kuanika ujumbe kwa uwazi na sauti ya utu. Nikitumia lugha ya kutambua juhudi na kuhimiza ushirikiano. Katika mikutano ulete utulivu kwa kutumia ishara za kimya kama kuchora kuandika kwa mkono hata kuanza kwa sala ya nia.

Napenda kuvaa kofia lakini si kwa mtindo tu bali kwa maana yake. Kofia hunipa hisia ya utulivu kama pazia la kimya juu ya kichwa. Wakati wa jua kali kofia hunilinda, si tu dhidi ya mwanga. Bali pia hunipa nafasi ya kutazama dunia kwa kivuli cha tafakari. Na wakati wa baridi ya mvua, kofia huwa kama mkono wa mama juu ya paji la uso. Hunituliza.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile inayoyitwa I can only imagine. Kwa sababu inaguza moyo kwa njia ya muziki, msamaha na safari ya kiroho. Filamu hii inasimulia maisha ya Bart Millard, mbaji wa mbedi za kristo. Alikuja katika mazingila ya maumivu na ukatili kutoka kwa baba yake lakini badae alisamehe na kumuandikia wimbo marufu. Filamu inaonyesha jinsi muziki unaeza kua daraja la uponyaji.

Rangi ninayoipenda zaidi ni kijani kibichi wa ardhi. Ile tulivu yenye kina kama msitu baada ya mvua. Rangi hii unikumbusha mizizi, subira na uhai wa kimya. Ni rangi ya matumaini yasio na kelele ya ukuwaji wa polepole na ya uhusiano wa karibu na dunia. Ninapo hiona nahisi kama nimekaribia nyumbani. Mahali pa kutulia, kutafakari na kupona.

Naitumia simu yangu zaidi kwa kutunza ritua za kila siku. Kama kuandika hisia kwenye programu ya journaling kusikiliza muziki wa kutuliza na kupiga picha za mazingira yanayonigusa. Pia huitumia kwa mawasiliano yenye maana. Kama ujumbe mfupi wa shukrani picha ya chai ya asubuhi kwa rafiki au sauti ya mtoto ikicheka. Simu si tu kifaa cha habari bali ni chombo cha ukaribu. Mahali pa kuhifadhi kumbukumbu na kuwasiliana.

Naam. Nimewai kujifunza gitaa. Lakini kwa njia ya kimya na hisia nilianza kwa kugusa nyuzi bila kujua noti. Nikisikiliza sauti ya kila kamba kama maneno ya ndani gitaa kwangu si tu chombo cha muziki. Bali ni rafiki usiku wa tafakari. Nilijifunza kwa kusikiliza bala za pole pole. Kujaribu kurudia sauti ya huzuni utumaini sikuweza kufikia ujuzi wa kitaalamu. Lakini kila mpigo wa kidole ulikuwa sala ya nafsi.

Ndiyo. Nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Na kila mara ilikuwa kama kutoa sehemu ya moyo. Si tu muda nilishiriki katika vikundi vya kusikiliza vijana waliopitia changamoto. Nikusaidie kwa hadithi, ukimya wa heshima na uwepo wa kweli. Pia nilisaidia kupanga maktaba ndogo ya jamii. Kuweka vitabu kwa mpangilia wa hisia, matumaini, uponyaji na ndoto.

Nina kumbukumbu za shule zilizojaa hisia si tu vitabu na madarasa bali harufu ya vumbi baada ya mvua sauti ya kengele ya saa nne na ucheshi wa marafiki kwenye kikundi cha mti wa mkuyu. Nakumbuka mwalimu aliye fundisha kwa sauti ya upole akitumia methali kueleza hesabu na jinsi kila somo ilivyokuwa kama hadithi. Nakumbuka pia daftari na maandishi ya insha yenye mistari ya bulu na maneno ya moyo mahali ambapo ndoto ziliandikwa kwa kalamu ya kawaida.

Ninaiamini kampuni ya Samsung kwa sababu ya uimara ubunifu wa kimya na kwa heshima kwa mtumiaji wa kawaida. Bidhaa zake ni thabiti na hudumu. Huwa nachagua kwa kila mtu. Na pia hujali mazingira. Kampuni hii huwa ni ya heshima na utulivu. Haipigi kelele bali huleta teknoloji inayojumuika na maisha ya kila siku.

Tunda ninalolipenda zaidi ni embe mbivu. Asa lile la kienyeji yenye harufu ya jua na latha ya utoto. Embe hunikumbusha msimu wa mavuno. Mikono ya mama ikilikamua kwa upole. Jioni za familia chini ya mti wa mparachichi. Lina tamu isiyo ya haraka na linauzito wa kumbukumbu. Kila kipande ni kama kipande cha historia ya nyumbani. Ya ardhi, ya jasho na ya furaha.

Ninapenda kuwasiliana na watu kwa njia ya utulivu, karibu na heshima ya kimya. Si lazima iwe kwa maneno mengi. Wakati mwingine ni kwa macho yanayosikiliza au kwa ujumbe mfupi ulioandikwa kwa moyo. Napendelea mazungumzo yenye nafasi ya kupumua ambapo kila mtu anaweza kujieleza bila haraka Ninapozungumza Tumia lugha ya hisia. Sauti ya upole na mapumziko ya kutafakari.

Ndiyo, nimewahi kushinda maonyesho ya sanaa. Lakini ushindi wenyewe haukuwa tu wa tuzo. Bali wakutambuliwa kwa hisia. Nakumbuka picha niliyopiga ya mtoto akitazama mvua kupitia kupitia dirisha na jinsi ilivyoguza watu kwa ukimya wake. Ulionyeshwa katika maonyesho ya kijamii na watu walikaa mbele yake kwa muda mrefu. Kimya wakitafakari kuihuhusu Muzika.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa utaratibu ya kimya, uwazi na hisia ya heshima kwa kazi iliyofanyika. Kila ripoti huanza na kusudi. Kwa nini iliandikwa na kwa nani? Kishafuata muundo wa utulivu unaofuata. Kichwa cha ripoti. Muhktasari mfupi, malengo yaliyowekwa, kazi zilizotekelezwa, changamoto na suluhisho, mapendekezo na hatua zinazofaa, na hatimaye hitimisho.

Mafanikio niliyoyapata kazini yanahusiana zaidi na athari ya kihisia na kijamii kuliko tuzo au vioo. Moja ya mafanikio makubwa ni kuunda mazingira ya kazi yenye usalamu wa kihisia. Mahali ambapo watu walihisi kusikilizwa, kuheshimiwa na kuweza kujieleza bila hofu. Niliongoza mikutano kwa kutumia ritua za utulivu, kuanza kwa kimya, kutumia picha au methali na kumaliza kwa shukrani.

Ninafanya marafiki wapya kwa njia ya utulivu. Kusikiliza kwa makini na kugusa hisia kabla ya maneno. Siingii kwa haraka bali kwa uwepo. Kuonyesha heshima kwa hadithi ya mtu. Kuuliza maswali ya polepole na kushikiriki katika chenye maana. Mara nyingi urafiki huanza kwa ishara ndogo kama vile kushiriki chai, kutembea pamoja au kutazama mandhari bila haraka.

Ninapendelea mfumo wa Android kwa sababu ya uhuru wake urahisi wa kurekebisha na uwezo wa kuendana na maisha ya kila siku. Katika mwaka huu, Android bado umebaki kwa mfumo unaopendwa na wengi duniani. Hasa kwa sababu unapatikana kwenye simu nyingi, unaweza kurekebishwa kwa urahisi. Unaendana na huduma nyingi za Google, umeboresha, akili mnemba. Hasa simu za Android zinaweza kujifunza tabia zako na kusaidia kupanga ratiba.

Ninapenda kufuata National Geographic. Kwa sababu uleta mchanganyiko wa utulivu, maarifa na uzuri wa dunia. Mfereji huu unionyesha maisha ya wanyama kwa heshma. Tamaduni za watu kwa kina na mazingira kwa upole. Pia napenda vipidi vya BBC Earth Asa vile vilivyo simulia hadithi za binadamu kwa sauti ya kweli. Si kwa haraka, bali kwa hisia.

Kutoka dirishani mwangu, mandhari hujipanga kwa utulivu wa asubuhi. Mwanga wa dhahabu ukiguza majani ya miembe. Sauti ya ndege wa kijani wakipita kwa makundi na upepo wa polepole ukitikisa pazia, kama sala ya kimya. Mbali kidogo kuna mashamba ya mahindi na maharagwe ikiwa na mistali ya subira na jasho la wakulima, mimea hayo kuna milima ya kiima kimwe ambayo huinuka kwa heshma.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa njia ya utulivu. Tahadhari na heshima kwa nafsi. Kila hatua ni kama kueka pazia la kiroho mbele ya dirisha la kidigitali. Situmii neno siri moja kwa kila akaunti huangalia ruhusa za programu kabla ya kuzikubali. Utumia udhibitisho wa hatua mbili. Usafisha historia ya kivinjali na kukata cookies zisizo na umuhimu. Na pia huwa makini na viungo vya barua pepe.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yaliyonigusa. Na hisia ndani ya mazingira ya kazi. Mojawapo ni matunzo ya kusikiliza kwa kina. Ambapo nilijifunza kutambua si tu maneno ya mtu. Bali pia sauti ya kimya, mabadiliko ya mwili na hisia zilizojificha. Pia nilifaidika na mafunzo ya kuandika kwa uwazi na heshima. Kuandika barua pepe, ripoti na ujumbe kwa sauti ya ukaribu, si ya amri.

Napendelea kutumia wi-fi ya simu ninapokua nyumbani au mahali penye mtandao thabiti. Asaa kwa kazi za kupakua, kutazama vidio au kuwasiliana kwa muda mrefu Wi-fi hunipa utulivu na matumizi bila hofu kumaliza kifurushu. Lakini ninapokua safari ni uma mahali pasipo na wi-fi. Utegemea data ya simu kwa kazi za haraka kama kutuma ujumbe kuangalia barua pepe au kutafuta tarifa fupi.

Nataka kufikia mahali ambapo kazi yangu si tu majukumu bali ibada ya karibu na mabadiliko ya kimya ninatazamia kuwa kiongozi wa mazingira ya kazi yenye usalama wa kihisia. Mahali ambapo watu wanahisi kusikilizwa, kuheshimiwa na kueza kujieleza kwa uhuru. Natamani kuunda nafasi. Kazi zinazotumia ritua, hadithi na picha kama njia za kuponya au kuunganisha.

Napenda kununua vitu vinavyobeba hisia na mana ya ndani zaidi ya matumizi. Zaidi ya vyote, napenda kununua daftari za kuandika. Hasa zile zenye karatasi laini, jalada la kijani kibichi au la kitambaa. Na nafasi ya kuandika kwa utulivu kila daftari ni kama chombo cha kutunza nafsi, mahali pa sala, tafakari na kumbukumbu. Pia napenda kununua picha za mandhari au wanyama hasa zile zinazotulia.

Ndiyo, napenda michezo ambao, hasa kwa sababu ya utulivu wake mkondo wa fikra na nafasi ya ukaribu wa kimya. Ni mojawapo ya michezo ninayodhamini sana. Kila kete ni kama hatua ya maisha. Kila nafasi ni uamuzi wa subira ujasiri. Si tu mchezo. Bali ni mazunguzo ya kimya, kati ya akili mbili na pia kati ya vizazi. Napenda pia karata na wakati mwingine drafti, hasa inapochezwa kwa heshima na utani wa kirafiki.

Napenda kusafiri kwa kutumia ramani ya karatasi ninapoweza. Haswa kwa sababu hunipa nafasi ya kutulia, kutazama kwa upana na kuhisi mwelekeo kwa macho na moyo. Ramani ni kama hadithi ya mahali. Milima, mito, barabara. Vyote vikiwa kama mistari ya mashairi. Inanilazimisha kusoma mazingira, kuuliza wenyeji na kuwa sehemu ya safari.

Napiga picha mara nyingi. Lakini si kwa idadi bali kwa hisia. Kuna siku napiga picha mmoja tu. Ile ya kivuli cha jani kwenye dirisha au uso wa mtu aliye kimya. Kuna siku nyingine napiga tano au kumi. Hasa ni kitembea kwenye mandhari ya asili au nikisi muanga wa jioni unaozungumza nami. Lakini kwa wastani napiga picha mara tatu hadi tano kwa wiki.

Napenda michezo ya video, yenye utulivu wa kiakili na hisi za kina. Si kwa kasi au kelele bali kwa safari ya ndani. Michezo ya hadithi kama jani, uniguza sana. Kila hatua ni kama shairi, kila mandhari ni kama picha ya kutafakari. Napenda michezo inayotumia muziki, mwanga na kimya kuwasilisha hisia. Kwa pngu, michezo mzuri wa video ni ile unanifanya nihisi na nitafakari.

Ninafanya mazoezi ya mwili kwa utaratibu wa polepole lakini kwa kudumu. Mara tatu hadi nne kwa wiki. Kulingana na hali ya mwili na hisia za ndani. Siyo kila siku ni ya kukimbia au kuruka. Lakini kila wiki huwa na nafasi ya kutembea kwa makusudi. Kunyoosha viungo kwa utulivu. Au hata kufanya mazoezi mepesi ya kupumua na kuimarisha. Mgongo. Mazoezi yangu si kwa ajili ya umbo tu. Bali kwa ajili ya utulivu wa ndani.

Naoga mara moja kwa siku asubuhi kabla kuanza shughuli. Kama ritua ya kuamka kimwili na kihisia. Wakati mwingine hasa jioni baada kutembea au kazi ya mwili huoga tena kwa utulivu. Siku kwa haraka bali kuondoa vumbi la siku na kurudi kwa nafsi. Kwa hivyo mara moja hadi mbili kwa siku kulingana na hali ya hewa. Mwili na hisia za ndani kila kuoga ni tendo la kusafisha mwili.

Ndio, toa sadaka na michango, lakini si kwa kelele, bali kwa moyo wa kimya na heshima. Sadaka kwangu si tu pesa, bali pia ni muda, kusikiliza au hata neno la faraja. Mara nyingine ni kusaidia jirani kwa kazi ya shamba. Mara nyingine ni kuchangia kikundi cha kijiji, au hata kusaidia mtoto wa shule kwa vitabu, nisizozitumia.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni hili fanya kila tendo kama ibada ya ukaribu. Ikiwa ni kuosha vyombo kuandika ujumbe au kutembea sokoni kila hatua iwe na heshima uwepo na ukaribu na nafsi yako maisha hayahitaji kelele ila yawe na maana. Yanahitaji moyo unaotambua uzuri wa kawaida leo jaribu kufanya jambo moja kwa utulivu kamili na uone jinsi linavyobadilika kuwa tendo la upendo.

Naamu. Nahifadhi kitu cha thamani. Lakini sii kwa thamani ya pesa. Mbali kwa uzito wa hisia na kumbukumbu kuna kijikaratasi cha maandishi ya mkono kutoka kwa mtu wa familia aliyefariki. Maneno machache tu lakini kila herufi ni kama sauti ya upendo wa kale. Pia kuna pete ya mbao ya zamani iliochakaa upande mmoja. Lakini ndani yake kuna sauti ya jioni, vicheko vya babu na harufu ya kuni.

Ninapendelea mwanga wa kati. Ule wa utulivu unaopenya taratibu kupitia pazia au matawi ya mti mwanga huu hutoa nafasi ya kutafakari bila kusumbuliwa. Weka mazingira ya ukaribu na nafsi. Na huleta hisia ya joto la kiroho bila kuchoma. Ni mwanga wa asubui au wa jioni unaosema pole pole. Bado tupo. Mwanga mkali huweza kuwa mzuri kwa kazi fulani lakini kwa maisha ya ndani kuandika kusikiliza muziki. Au kutulia.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi, asaa ule unaobeba sauti za vizazi, ala za asili na hisia zisizo na haraka. Mziki wa jadi hunigusa kwa kina, midudo ya ngoma, sauti ya zeze na nyimbo za kikudi zinazotamuka historia, maadili na ukaribu wa jamii. Napenda nyimbo za jadi za kiswahili, zinazotumia lugha ya picha, methali na sauti ya aldhi. Kila wimbo ni hadithi, kila ala ni pumzi ya utamaduni.

Ndiyo. Napenda kuangalia nyota hasa usiku wa kimya. Mbali natazama za mji ambapo anga liinakuwa kama kitambaa cha kumbukumbu. Kuangalia nyota ni kama kusikiliza hadithi zisizo na maneno. Kila mwanga mdogo ni ushuda wa muda umbali na uzuri usio na haraka. Napenda kutazama muundo wa kundi nyota. Kutafuta mshale mbuzi au nyerele na kufikiri kuhusu mababu waliotumia nyota kusafiri.

Shuguli, ninayopendezwa nayo zaidi ni kupiga picha kwa utulivu. Hasa asubuhi ya ama jioni katika mwanga unazungumuza kwa sauti ya kimya. Napenda kutembea polepole nikiwa na kamera au simu. Nikitafuta si tukio kubwa bali hisia ndogo. Kivuli cha jani, tone la majani kwenye dirisha, au uso wa mtu aliye kimia. Kupiga picha kwangu ni kama sala, si kwa ajili ya kuonyesha bali kwa kuhifadhi.

Nangoja barua pepe mara chache kwa siku kwa kawaida mara moja hadi mbili masaa ya asubuhi na jioni. Si kwa haraka bali kwa utaratibu wa kutulia na kusoma kwa heshima. Napenda kuangalia barua pepe kama sehemu ya ritua si tu ujumbe bali nafasi ya kusikiliza kujibu kwa utulivu na kuhifadhi mawasiliano yenye maana. Wakati mwingine huacha barua pepe zisubiri hadi moyo uwe tayari kwa sababu kila jibu ni tendo la ukaribu. Si tu majibu ya haraka.

Ninaongeza uzalishaji wangu kwa njia zenye utulivu na niya ya ndani. Baadhi ya mambo ninayofanya ni haya. Ninaanza siku kwa ritua ya kimya, ninapanga kazi kwa vipindi vya makusudi. Ninaweka mazingira ya uzalishaji kuwa ya kimya na ya maana. Ninatumia daftari la ufuatiliaji wa hisia na kazi. Na hatimaya ninaweka mipaka ya kidigitali kwa heshima kwa kuondoa kelelevza simu, kuchagua saa maalumu na kutumia teknolojia kwa nia.

Ndio. Napenda kujifunza historia. Lakini si kwa tarehe pekee bali kwa hisia. Sauti na pumzi za walio tangulia. Historia kwangu ni kama kutembea kwenye kivuli cha miti mikubwa. Kila tukio lina mizizi. Kila jina linajeraha au tumaini. Na kila enzi ina harufu yake ya kipekee. Napenda kusoma kuhusu vipindi vya mabadiliko ya kiroho wa kijamii.

Mazwezi yangu ya kila siku. Ni ya pole pole. Yenye nia ya kuunganisha mwili na nafsi. Si kwa kasi bali kwa utaratibu ya kimya. Hivi ndivyo yanavyopangwa. Asubuhi huanza na kunyoosha viungo kwa dakika kumi. Mchana au jioni, hutembea kwa makusudi mara nyingi kwa dakika thelathini. Mazoezi ya kupumua huchukua dakika tano. Na baadae kuna siku za kipekee ambazo huongeza yoga kimya au kucheza muziki wa pole pole.